Kwangu mimi naweza kusema ya kwamba nahimiza ushirikiano katika timu yangu pale ambapo ninapo wasaidia wengine waweze kufanya vizuri wakati ambapo wanapo fanya kazi zao ndani ya timu. Na vile vile naweza kuwasaidia na kuwapa mashauri mbalimbali ili waweze kufanya vizuri kazi zao kibinafsi.

Mimi ninangoja barua pepe mara nyingi kwa siku kwa sababu wakati ambapo niko mtandaoni mara mingi na kuwa nikipitia barua pepe zangu na kuangalia ni nini ambayo nimeweza kupokea kama vile barua na baadaye nikimaliza naeza kuwenda hata kwa kutizama mtandao mwingine usipokuwa tu wa njia ya gmail Lakini na huko yahoo naweza vile vile kutizama na kuangalia ni barua pepe gani ambazo nimeweza kupokea.

Kwa kweli, kathi dharura nazishugulikia kwa umakini na kuangalia namna gani naweza kuona vitu ambavyo ni vya muhimu na kuangalia ni namna gani naweza kuchukua mpango ambayo ni mpango unaangalia sana ni mambo gani ambayo ni ya muhimu na ambayo inatakiwa kupata suluhisho hapo hapo kabisa.

Kwangu mimi ningeliweza kusema ya kwamba timu ambayo kwangu naipenda ya kirugbi huko marekani ni hiyo ambayo wanaita USA Rugby team. Ndiyo ambayo kwangu mimi naweza kusema ya kwamba napenda lakini na katika nchi za ulaya napenda vile vile timu mbali mbali za kirugbi ambazo zinakuwa zikifanya vizuri maeneo hayo.

Arufu ambayo mimi ninayoipenda niliweza hata kuzungumzia hiyo hapo awali ni arufu ambayo inaweza kuwa huenda ni ya maua ama ni arufu ambayo inatokana na vyakula vizuri ambavyo umeweza kupika. Ndiyo ambayo naweza kuzungumzia kuhusu arufu ambayo kwa upande wangu mimi naipenda.

Dhana za kijiditi ambazo na tumia kila siku ni nyingi sana naweza kusema kama vile kompyuta naitumia zaidi sana katika kazi zangu ambazo nazifanya kama vile kazi za mtandao ama vile vile nikitaka kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya mkutano na tumia dhana za computer na vile vile naweza hata kutumia simu yangu nayo vile vile iko moja ya dhana ambazo na tumia za kidijiti.

Kwangu mimi ni naweza kusema ya kwamba ni naweza kuwianisha kazi zangu na maisha ya kibinafsi kwa kuweza kujua namna gani ni naweza kutenga hivyo vitu viwili. Kwa mfano kwa kazi naweza kusema ya kwamba ni na hizo kanuni ambazo na chukua nikiwa kazini na ninajua ya kwamba hizi ni kanuni ambazo zinaangalia tu mambo ya kazi lakini siwezi kuzichanganya na mambo yangu ya maisha ya kibi nafsi Kwa mfano unaweza kusema kuhusu fedha za kazi, hauwezi kuchukua fedha za kazi na kuanza kuzifanya kuwa kama vile matumizi ya kwako kibinafsi, siyo vizuri kabisa. Ndiyo mana ni muhimu sana kujua ya kwamba kuna maisha ya kibinafsi ambayo unaweza kufanya na vile vile unahitaji kuitenga na kazi zako ambazo unazifanya.

Changamoto ambazo mtu anakutana nazo kazini ni changamoto nyingi sana na vile vile kama vile mfanyakazi inafaa unajitahidi kujua namna gani unaweza kupambana na changamoto hizo unakuweza kupata suluhisho. Kwa mfano unaweza kusema ya kwamba kuna zile kazi ambazo unaweza kuwa umefanya na kwako wewe binafsi umeangalia ya kwamba umefanya hizo kazi vizuri lakini kwa upande wa mkurugenzi ama vile vile manager wa timu yako akakuambia ya kwamba hizo kazi haujafanya bado vizuri na itabidi tena uanzilie mpaka muanzo Sasa kwa upande wako unakuta ya kwamba imekua ni kama changamoto pale ambapo huenda manager hakuweza kupeana na ufafanuzi mwingi sana ili uweze kujua ni namna gani unaweza kufanya hizo kazi Lakini changamoto zinakuwa ni nyingi sana katika kazi ila pale ambapo umeweza kuwa na mawasiliano mazuri na wafanyakazi wenzako unakuwa na uraisi sana kabisa wa kueza kutatua changamoto hizo.

Kwangu mimi naweza kusema ya kwamba uratibu wangu wa jioni maranyingi sana pale ambapo nimeweza kutoka kazini na jiandaa kujua ya kwamba naweza kuenda nyumbani na kuketi kuzungumza pamoja na familia yangu Lakini vile vile na jiandaa kujua ni namna gani naweza kufanya mpango kwa ajili ya kesho ama kama kuna kazi ambazo nitaweza kuzifanya kesho na jiandaa kujua ni vipi naweza kuandaa mpango mzuri sana wakuweza kufanya hizo kazi za kesho hiyo hiyo jioni.

Mimi kwa upande wangu na kumbukumbu nyingi sana za utotoni na pale ambapo niliweza kuwa nikishiriki na wenzangu katika enzi zile za utoto Nilikuwa kabisa nikipenda kutembelea marafiki Nilikuwa vile vile nikipenda ku kuwa na fanya mchezo pamoja na rafiki zangu na vile vile nilikuwa na mambo mengi ambayo Nilikuwa nikifurahia sana wakati ambapo ninapo shiriki na rafiki zangu na kufanya kama sherehe mbali mbali na vile vile kuenda safari kuangalia maeneo mbali mbali ambayo ilikuwa ni ya muhimu kwetu.

Kwa kweli naweza kusema ya kwamba asali ni ya muhimu sana kabisa Zaidi pale ambapo inatumika kwa matunzo mbalimbali ndani ya mwili wa binadamu na kwangu mimi naweza kusema ya kwamba napenda asali sana zaidi sana napenda kuitumia hata kwa chai na vile vile naona ya kwamba ndiyo ya muhimu sana zaidi kupita hiyo ambayo tunaita sukari ambayo imeweza kupita katika viwanda mbalimbali.

Kwa kweli nimeweza kujaribu michezo mingi sana kwa upande wangu lakini kwa sasa kama ningependa kujaribu michezo mingine inaweza kuwa mchezo wa kikapu ama vile vile mchezo kwa kupitia mtandao ndiyo ningeweza kupenda kujaribu kwa upande wangu Kwa sababu kuna mchezo hiyo ambayo ukiweza kufanya unalipwa hata pesa ndogo na ndio maana kwa upande wangu mimi nafurahia sana kufanya mchezo hiyo ya mtandaoni.

Mimi ningeweza kusema ya kwamba natumia sana kunywa chai asubuhi kwa sababu najua ya kwamba inaweza kunipea nguvu pale ambapo ninapo jiandaa kwa kufanya kazi mbali mbali ambazo ni za muhimu na vile vile naona ya kwamba ukinywa hata maji asubuhi ni muhimu sana inakusaidia kujenga mwili na kuwa ndani ya afya njema sana zaidi.

Kwa upande wangu naweza kusema ya kwamba kusherekea mwaka mpya kwangu mimi najitahidi kujua namna gani naweza kufanya mpango ambao tunaweza kusherehekea na familia yangu na watoto wangu Hata vile vile kujua namna gani tunaweza kuwaalika marafiki waweze vile vile kusherehekea pamoja nasi Kwa kweli naweza kusema ya kwamba mwaka mpya ni siku kuu ambayo inakuwa ya muhimu sana kwa binadamu na ndio maana inabidi pale ambapo unapofika ndani ya mwaka mpya uweze kufanya sherehe na usherehekee vile vile na jamii na marafiki Hata vile vile ikiwezekana unaweza hata kuwaita wafanya kazi wenzako mukasherehekea kwa pamoja.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba nimewahi kulima lakini ilikuwa ni muda mrefu sana umeshapita nilikua nikizoea kulima katika shamba za babu zangu na ilikuwa ni enzi zile za zamani sana Nimejifunza kulima na nimejua mambo mengi sana na pale ambapo nilikua nikienda shambani Nilikuwa nikikutana na watu wengi ambao wanambinu mbalimbali za kujua namna gani ya kulima na nimiweza kujifunza mengi mengi tu sana zaidi kuhusu mlimo.

Mimi naweza kusema ya kwamba keki zote nazipenda sana lakini hiyo ambayo napendelea sana ni hiyo ya kusherehekea siku kuu ya kuzaliwa kwa sababu hiyo inakuwa ni kubwa sana na vile vile unaweza hata kusherehekea pamoja na marafiki zako mukala mukafurai pamoja Ndiyo ambayo naweza kusema ya kwamba inakuwa kwa upande wangu mimi ambayo napendelea na naweza vile vile kuiipendekeza kwa marafiki Lakini vile vile kuna hata zile keki ndogo ambazo zinakuwa ni nzuri sana tena tamu ambapo unapo hitaji kuzitumia kwa kula ama kwa matumizi tu ya chakula ya kawaida.

Kuna aina nyingi sana za mboga na kwangu mimi ni naweza kusema ya kwamba mboga ambazo nazipenda kwa upande wangu ni mchicha. Ndiyo ambayo naweza kusema ya kwamba naitumia kwa kufanya vyakula mbalimbali na ndiyo mana kwangu naona kama mchicha ni chaguo moja ya mboga ambazo ni nzuri sana.

Ndio naweza kusema ya kwamba mimi napenda kutembea kwa miguu kwa sababu inanisaidia sana kukuwa na afya njema na hata vile vile kuwa kufanya mazowezi mbali mbali. Na ndiyo mana kwangu naona ya kwamba kutembea na miguu ni vizuri sana na vile vile naweza kupendekeza hata wengine kujua namna gani ya kutembea na miguu pale ambapo unaweza kuwa ukiwa na muda hata vile vile kama unahitaji kutoka katika wikendi Unaweza vile vile kuamua, kutembea na miguu, kujinyoosha, kutembea katika kata mbalimbali ukiwa kwa miguu inaweza kuwa ni vizuri sana na inaweza vile vile kukuweka ndani ya afya nzuri sana.

Mimi nina kumbukumbu nyingi sana za shule na zile ambazo nimeweza zaidi sana kuwa na marafiki zangu tukiwa tukicheza pamoja, tukiwa tukisherehekea pamoja na hata vilevile kutembea pamoja na kupata mafunzo mbalimbali tukiwa pamoja.

Kwangu naweza kusema ya kwamba napenda kujaribu teknolojia mpya na pale ambapo naweza kusema kumekua program mpya ambayo imeweza kutoka ama kumekua application mupia ambayo imeweza kutoka na inaitaji kukua na ujuzi flani ambao unaweza kuitumia Najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kutumia hiyo application Ndiyo mana naweza kusema kwa upande wangu mimi napenda sana kujua ya kwamba kuna teknolojia mpia ambayo imetoka ili niweze kujifunza mambo mengi mbalimbali ambayo na jua ya kwamba siku zinazokuja yanaweza kunisaidia.

Mimi kwa kweli sikai sana usiku najitahidi kuona namna gani ni mweze kulala mapema ili nijue ni vipi nitaweza kwenda kazini mapema na ndiyo maana kwangu saa za kukaa usiku sizitumie sana kabisa kwa upande wangu.

Najitahidi sana kabisa kwa kweli unajua kwamba kunywa maji kila siku inasaidia kabisa kuweka mwili uwe ndani ya afya njema. Ndiyo maana mimi kwa upande wangu naangalia namna gani na weza kunywa hata maji mara tatu kwa siku kwa sababu inakusaidia sana kabisa uweze kuwa katika hali ambayo ni hali nzuri sana na usiweze kupata magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kukuta kwa sababu haukuweza kutumia maji.

Mimi naweza kusema ya kwamba wakati wa jua najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kunywa maji alafu nikaendelea na mishe zangu kufanya kazi mbalimbali ama shughuli ambazo ninazozifanya Wakati wa jua najitahidi sana kujua ya kwamba naweza kutumia maji sana zaidi Kwa sababu katika hizo hali kuna vile kiu inakuwa ni nyingi sana zaidi sana Wakati umekuwa ndani ya siku ambazo ni za joto.

Kweli hilo ni swali nzuri sana. Mimi naweza kusema ya kwamba na shugulikia muda wa kazi kwa kuweza kutenga masaa ya kazi na masaa ya mapumziko kwa mfano wakati ya ambapo niko kazini najitahidi sana kufanya kazi na nikiweza kumaliza hiyo kazi Ndiyo naweza kujua kwamba naweza kupumzika kidogo ili nijue kama nitaweza kuendelesha na kuchukua ingine saa ya kueza kufanya kazi zingine ambazo zina hitajika kufanywa.

Mimi naweza kusema ya kwamba napenda tabia za mtu ambaye anajieshimu kwanza na vile vile anaheshimu wengine mtu ambaye anaweza kuwasiliana na wewe pale ambapo anajua ya kwamba amefanya makosa ama anahitaji kukua na ushauri kutoka kwa upande wako Ndiyo tabia ambazo kwa upande wangu mimi naweza kusema napenda mtu mwingine akiwa natho Kwa sababu nami vile vile najitaidi kuangalia namna gani naweza kuwa na tabia ambazo ni tabia zinaweza kuwafuraisha wengine na ni tabia ambazo zinaweza kumfanya mtu mwingine aweze kuwa na ukaribu na wewe kwa sababu anajua ya kwamba wewe ni mtu ambaye uko mwema thana kwa upande waki.

Kwa kweli hilo ni swali nzuri sana na tena ni swali ngumu kwa mfano kwa mtu ambaye hanakathi Lakini inaweza kusema ya kwamba kwa upande wangu mimi kuhifathi pesa Kuna banki na tumia kwa kuweza kuhifathi pesa Lakini vile vile na tumia simu kuifathi pesa Kuna njia nyingi sana ambazo mtu unaweza kutumia kwa kuweza kuhifadhi pesa zako la vile vile kama siku hizi kuna hiyo mtandao ambayo watu wengi wanatumia ya ambayo imekuwa kama vile blockchain ambapo unaweza vile vile kuangalia namna gani, unaweza kuhifadhi pesa zako uko, ukiujua kwamba kuna siku ambazo zitaweza kuwa ni siku zizijazo, hizo pesa zitakuwa zimeweza kukuingizia manufaa ambayo wewe mwenyewe ulikua ukitarajia katika siku zizijazo uweze kupata.

Mimi naweza kusema napenda matunda mbali mbali kama vile machungwa ama naweza kusema mapera vile vile nayapenda Lakini zaidi sana napenda hayo matunda ambayo unaweza kutumia kwa kuweza kufanya juisi mbali mbali ili uweze kuzitumia wakati ambapo ukiweza kuwa katika masaa ya kula chakula mbali mbali hapo ukitumia hiyo juisi ya matunda inakuwa ni vizuri sana kabisa.

Mimi na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwaalika wengine marafiki zangu hata vile vile najitahidi kujua namna gani naweza kusherehekea hata na wafanya kazi wenzangu kuwajulisha ya kwamba nimeweza kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Naweza kusema ya kwamba kwa upande huo ningependa kutembelea miji mbali mbali Kwa Afrika ningeliweza kusema naweza kupenda kutembelea mji kama vile Cairo ama Naweza kutembelea kama vile mji wa Cape Town na vile vile napenda kutembelea mji wa Dar es Salaam Tanzania na hata tuseme huko New York na Toronto ni miji ambazo Kwa upande wangu mimi naona ni miji zinafaa kwangu kutembelea.

Napenda hali ya hewa ambayo kwa kweli haijakuwa na joto nyingi sana ama iwe na baridi nyingi sana. Kwa upande wangu ndiyo hali ya hewa ambayo naona ya kwamba ni hali nzuri ambayo imekuwa imekadiria kwa kiasi fulani.

Muda wa mwisho unaoushugulikia kwa mfano pale ambapo niko kazini najianda kwenda nyumbani naangalia namnabgani na weza kupanga mambo yangu vizuri ili kesho niweze kurudi kazini mambo yote ya kiwa yameka sawa kabisa na hakuna tatizo lolote.

Naweza kusema ya kwamba mimi napendelea yote mbili kwanza niseme shati na pendelea shati pale ambapo nahitaji kutoka nje kuenda kutembelea marafiki ama kuenda kuangalia maeneo mbalimbali Hata vile vile ikiwa ni na miradi ambayo na itaji kufanya na watu mbalimbali wafanya kazi ama kwa mkutano napendelea sana kuvaa shati kwa sababu inaonyesha ya kwamba wewe ni mtu mkubwa Lakini vile vile naweza kusema ya kwamba napendelea hata hivyo hivyo tishati kwa sababu ukiwa huko nyumbani unafanya kazi za nyumbani inakuwa ni muhimu sana kuvaa mavazi ambayo inakusaidia kufanya kazi za nyumbani kwa urahisi.

Vile ambapo kwa upande wangu mimi na kuwa sipati muda mwingi sana wakuweza kwenda masokoni najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kununua vitu mtandaoni. Lakini sio kila mtandao tu unajitahidi kuangalia ni mtandao upi ambao unakuwa na usalama na vile vile mtandao ambao unaweza kuweka data yako na unajua ya kwamba imekua iko salama sana. Lakini vile vile ningeweza kusema kwa mwisho, mtandaoni ndiyo chaguo langu ambalo nalipenda sana kwa kueza kununua vitu mbali mbali. Na sio vitu tu hata chakula, napenda sana kununua mtandaoni na mambo mengine ambayo inahitaji ya kielektroniki.

Kwa kweli mimi nini nia hiyo ya kupenda kuogelea sana lakini bado sijapata hiyo bahati ya kuweza kumpata mtu ambaye anaweza kunisaidia kujua namna gani naweza kuogelea vizuri hata iwe ni kwa ziwa ama kwa mto.

Kama vile niliweza kusema hapo mwanzoni, mimi kwa upande wangu napenda kununua vitu mtandaoni, kuna zile mtandao ambazo tunaweza kuita kama vile Amazon ama Alibaba ni mtandao ambayo ni nzuri sana, unaweza kutumia kwa kununua vitu mbalimbali ambavyo unavipenda. Lakini vile vile kuhusu chakula kuna zile mitandao ambazo kampuni mbali mbali zinatumia kama vile Burger King ni moja ya kampuni ambayo inatumia mitandao kuweza kuwapatia watu vyakula. Ndiyo maana naweza kusema kwamba kwangu mimi sipati muda mwingi sana wa kuenda masokoni na tumia tu mtandao kwa kuweza kununua vitu mbali mbali.

Kwa kweli mimi nadhani ya kwamba, pale ambapo najikuta ya kwamba nahitaji kufanya tathmini za kazi najianda mapema ili nijue namna gani nitaweza kujibu kwa tathmini hizo na nikiwa nimepanga mpango ambao ni mzuri Unalingana ama unaendana na hizo tathmini za kazi ambazo na hitaji kufanya.

Mimi kazi zangu nazipanga kwa kweli kwa kuangalia namna gani ninaweza kufanya mpango ambao uko sahihi sana kama vile kwa mfano naweza kuangalia hizo kazi ambazo zinahitajika sana zaidi ambazo ni kazi tunawaza kusema za dharura ndizo kazi ambazo naanzia kufanya na pale ambapo naweza kuzimaliza naweza vile vile kuangalia namna gani ya kufanya hizo kazi ambazo zilikuwa haziko kazi za dharura Ndiyo kwa upande wangu naweza kusema na mpango wa hivyo wa kufanya kazi mbali mbali.

Ndiyo, mimi nimewahi kuona bahari kwa sababu nimeshawahi kutembelea nchi kama vile Kenya ambayo ina bahari, nchi kama vile Tanzania ambayo vile vile ina bahari na hata naweza kusema kwa upande wa congo huko mashariki ya congo Kuna hata vile vile bahari na vile naweza kusema ya kwamba Nimetembelea tu nchi nyingi sana ndani ya Afrika ambazo najua zimekuwa ziko kando ya bahari.

Kwangu pale ambapo nina muda ambao ni muda mwingi sana najitahidi sana kuangalia namna gani na weza kufanya mazoezi iwe asubuhi au jioni Naangalia namna gani naweza kuchukua hata dakika 30 ama dakika 20 nifanye mazoezi asubui na vile vile jioni niweze kuchukua muda wa kuweza kufanya mazoezi Kwa kweli kama nina muda mwingi sana najitahidi kufanya mazoezi mara mbili kwa siku Lakini kama sina muda hiyo mazoezi ya mara mbili kwa siku naweza kujitahidi kujua namna gani naweza kupangilia muda wangu wa wikendi na niweze kufanya mazoezi mara mbili kwa siku.

Mimi napenda vitabu vingi sana kama vitabu vya Nicholas Machiavelli ambavyo ameweza kuzungumzia kuhusu mataifa mbalimbali. Hivyo vitabu navipenda sana lakini kuna hivyo vitabu vya hawa ambao wanaita wakina Aristote ama vile vile wakina Sokrat ni vitabu ambavyo vinahusu jamii na vile vile kisaikolojia ni vitabu ambavyo kwa upande wangu mimi napenda sana kuvisoma na ninapenda sana kuangalia namna gani naweza kuvitumia katika maandishi yangu kibinafsi ambayo nafanya mimi pekee.

Mimi naweza kusema ya kwamba mara nyingi weekendi najitahidi kuangalia namna gani naweza kutembelea maeneo mbalimbali ndani ya mji na hata vilevile kuangalia marafiki zangu kujua namna gani wameweza kukua ndani ya wiki wakifanya kazi mbali mbali ama ni nini wameweza kufanya katika wiki yote nzima na ndio mana naweza kusema ya kwamba kwangu mimi Najitahidi kuangalia marafiki, kutembelea jamii na kujua vilevile ndugu zangu wako namna gani kuwajulishia hali Ndiyo ambayo naweza kusema kwa upande wangu, ndani ya wikendi, mara nyingi naweza kuwa nikifanya katika maeneo mbalimbali.

Mimi chakula ambacho ni nacho kipenda sana zaidi Napenda ugali na nyama, napenda wali na samaki, napenda vile vile hiyo ambayo tunaita kachumbari na hata vile vile naweza kusema ya kwamba napenda mkate vile vile kuna hiyo mkate ambayo unaweza kuwa umenunua katika hiyo masoko makubwa sana ambayo inajihusisha na kupika mkate ambayo ni mkate mizuri sana kabisa. Hiyo ni moja ya chakula ambazo kwa upande wangu mimi naweza kusema nazipenda sana na hata vile vile naweza kusema ya kwamba napenda na mboga vile vile kati ya chakula ambazo kwangu mimi nazipenda.

Naweza kusema kwangu mimi napenda mkate ambao unachachu, ndiyo mkate ambao mimi kwangu unasema naweza kuupenda, na vile vile mkate ambao umekua na sukari ndogo sana tu isiwe sukari kubwa, na hata vile vile napenda mkate mkubwa sana.

Ndiyo nimewahi kununuwa tiketi za tukio mbalimbali kwa wasanii ambao wameweza kutayarisha matamasha mbalimbali katika nchi mbalimbali kama vile Uganda, Kenya na vile vile Tanzania wasanii kama vile kina Daimondi, Reyvani na wengineo. Nimeshawahi kununuwa tiketi za wasanii wengi sana kabisa. Na kutoka huko Kongo wasanii kama vile Koffi Olomide, Fally Ipupa. Nimenunuwa tiketi zao katika matukio mbalimbali ambayo wakiwa wakipangilia kufanya matamasha nimesha kabisa wahi kununua tiketi zao.

Mimi naweza kusema ya kwamba napenda sanaa mbali mbali lakini zaidi sana sanaa ambayo ninayoipenda ni hiyo sana ya mchoro. Kwa sababu kwa upande wangu mimi napenda sana kujifunza namna gani ya kuchora ya kupaka rangi mbali mbali kujua namna gani unaweza kuchanganya rangi ya aina fulani ukapata rangi nyingine Ndiyo sanaa ambayo kwa upande wangu mimi naipendelea sana tahidi na nigependa kujifunza na namna gani ambayo sana zinaweza kuwa nikipaji kwa mtu binafsi na vile vile zikakuwa ni manufaa kwa ndugu zako ama vile vile kwa jamii yote nzima.

Hiyo naweza kusema ya kwamba ni swali nzuri sana kwangu mimi naweza kusema ubunifu naupenda sana kwa upande wangu kwa sababu napenda sana kugundua mambo mbalimbali na kujua mambo mbalimbali sana dhahidi kuhusu mambo ya kiteknolojia Napenda ubunifu ambao unaelekea katika teknolojia na vile vile ubunifu ambao unahusu sanaa mbali mbali Kwangu mimi nigependa kusema ya kwamba ubunifu ni muhimu sana katika mambo yote ambayo ninayoifanya na ni vizuri na ni vyema sana kujua ya kwamba unaweza kufanya ubunifu katika mambo mengi sana ambayo unahitaji katika maisha yako.

Naweza kusema ya kwamba, mradi mpya wakazi mimi nauanza kwa kupangilia mambo mbalimbali na kujua ya kwamba huu mradi nitaweza kukamilisha vema kama vile inavyo hitajika. Ndiyo maana kwa upande wangu nafanya kwanza mpango, baadae ndio najua ya kwamba huu mradi kwa kweli utaweza kukamilika vizuri.

Kwa kweli mimi naweza kusema ya kwamba sipendi sana nywele mara mingi sana napenda kunyowa tu kwa upande wangu kwa sababu nikiwa nimeweka nywele nyingi sana kwa upande wangu Nahisi ya kwamba naweza hata kupata magonjwa tuseme kwa mfano ya kichwa. Ndiyo maana naamua kwa upande wangu kuweza kukata nywele.

Mimi nimewahi kupokea zawadi nyingi sana zinazotoka kwa marafiki zangu zinazotoka kwa wazazi wangu, zinazotoka vile vile kwa ndugu zangu, hataka kaka zangu. Na zawadi nyingi sana mara nyingi nazipokea pale ambapo nimesherekea siku kuu yangu ya kuzaliwa ndiyo naona zawadi nyingi sana zinanifikia kutoka pande mbali mbali za marafiki na ndugu vile vile.

Mimi naweza kusema ya kwamba mahali ambapo ninapohishi ni mahali pazuri sana na vile vile ni karibu na barabara na vile vile pana mazingira mazuri sana kabisa eneo hilo unaweza vile vile kupata kitu ambacho unacho tafuta kwa urahisi Kwa mfano kuna masoko hata vile vile unaweza kuchukua taksi kwa urahisi sana dhaidi na hivyo naweza kusema ya kwamba ni mahali ambapo kabisa panastahili kwa upande wangu.

Mimi ningependa kusema ya kwamba na penda zaidi sana kula nyumbani Lakini vile vile kama ni na mpango wa kutoka inje na familia yangu Tuseme kwa mfano mke wangu ama mtoto wangu Tungependa kuenda inje, tunaamua ya kwamba, tunaweza kuenda mahali flani ambapo kuna ukimia zaidi Tukakaa hapo na tukaomba chakula mbali mbali ambayo tunaitaji kula Naweza kusema napenda kula nyumbani na vile vile napenda kula inje.

Kwa kweli mimi napenda kucheza na watoto sana kwa sababu hata mimi mwenyewe nina watoto na hicho kipaji ni nacho sana kabisa cha kujua namna gani ya kuweza kuzungumza na kucheza na watoto vile vile.

Wachezaji wa mpira wa kikapu ni wengi sana zaidi lakini mchezaji ambaye mimi nampenda sana ni huyo ambaye wanaita Jordan Kwa sababu huyo ni mchoezaji marufu sana na vilevile amesha kuwa na brandi nyingi sana ambazo zimehacha ata aweze kujulikana ulimwengu wote mzima.

Kwa kweli hilo ni swali nzuri sana, mimi napenda majukumu hayo ambayo ya nani rahisisha sana kufanya kazi zangu nikiwa kazini na hata vile vile napenda majukumu ya kueza kuwasimamia na kuwaelekeza wengine kama vile manager ambaye anaweza kutoa masuluhisho mbalimbali katika shida ambazo zimeweza kujitokeza kazini.

Mimi naweza kusema ya kwamba nina timu nyingi sana ambazo ninazozipenda za mpira ya migu kama vile naweza kusema Real Madrid naweza kusema vile vile Barcelona ni timu ambazo kwa upande wangu mimi na dhipenda sana timu za mpira ya migu ambazo zina wachezaji wengi sana tena ambao wanafanya vizuri sana kama file tuseme ndani ya Real Madrid mnamo huyo ambaye tunaita Mbappe ambaye kwa sasa anafanya vizuri katika hiyo timu na hata vile vile alikuwa ndani ya Paris Saint Germain alikuwa akifanya vizuri vile vile.

Kwa kweli napenda kunywa maziwa sana kwa sababu ni moja ya lishe ambazo zinasaidia kujenga mwili na vile vile kufanya hata mifupa ya mwili iweze kuwa na nguvu Naweza kusema kwa upande wangu kabisa maziwa nahiitaji sana katika maisha yangu na napenda kunywa maziwa sana zaidi.

Mimi napenda kutembea katika maeneo mbalimbali na hata vile vile kusafiri katika nchi mbalimbali kuangalia maeneo kama vile kufanya utalii na kuweza kujua ni miji gani ambayo imeweza kujenga majengo ya kisasa ama miji ambayo inaendelea kuwa na hiyo majengo ya thamani.

Mimi naweza kusema ya kwamba kuna vinywaji vingi ambavyo navipenda na vile vile naweza kusema ya kwamba na penda chai chai naipenda pale ambapo nataka kuchukua breakfast asubuhi na pale ambapo na taka kukula chakula chamchana Napenda kukula chakula nikiwa nikikitumia pamoja na juisi kama vile kinywaji na hata vile vile pale ambapo ninapohitaji kahawa ni pale ambapo kuna wakati huo ambao ni wakati wa baridi ama vile vile sihitaji kusinzia usiku ni na vile kazi ambazo ni nazo zifanya Ndiyo naweza kutumia kahawa kidogo tu lakini sio kahawa nyingi sana dhaidi.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi kwa upande wangu napenda kukimbia sana kwa sababu kukimbia ni moja ya mazoezi ambayo inaweza kukufanya uwe katika afya ambayo ni afya nzuri sana. Na ndiyo maana mimi chaguo langu ni kukimbia tu. Pale ambapo ni muda mwingi sana wa kuweza kukimbia najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kukimbia nikiwa katika kata mbalimbali ama maeneo mbalimbali ambazo zinaweza kunifanya niweze kukimbia kwa miguu ama nipate namna ambayo naweza kukimbia kwa miguu.

Kuna mafunzo mengi ya kazi ambayo yamenisaidia, mara nyingi sana katika kazi hizi za kiteknolojia zinakuwa zikija na mambo mbalimbali ama mpangilio mbalimbali ambayo unakuhitaji kwanza uwanze kujifunza baadae ndio unaweza kufanya hizo kazi. Na kwa kweli naweza kusema kwa upande wangu mimi zimekua zikinisaidia sana zaidi kujua namna gani naweza kuwa na ujuzi mbali mbali pale ambapo hizo kazi utakua umezikamilisha na mteja wako Baadae unaweza kuzifanya na mteja mwingine ambaye anaweza kuja na program ya hizo kazi tu Pali ambapo utakuwa umejifunza hizo kazi mwanzoni itakuwa imekusaidia sana hutopata tena changamoto mbalimbali ambazo uliweza kuwa nazo ukizifanya kwa huyo mteja mwengine kwa sababu utakuwa umekua na ujuzi ambao umeshakamilika tayari.

Mimi ninapotaka kustarehe najitahidi sana kama nimemaliza kazi zangu na ona namna gani naweza kutembea katika mtaa ama vile vile kuangalia marafiki zangu ambao ni wa karibu na tukaweza kukatoka kuenda kuangalia sinema ama vile vile kuenda katika mambo mbalimbali ambayo inahusika na mchezo Ndio ambayo naweza kusema ni ambayo nafurahia katika mambo ya kustarehe.

Chakula ambacho mimi nakipenda cha jadi ni chakula ambacho kinaweza kuwa kimepikwa na mimea ambayo ni ya asili ama ni mimea ambayo bado haijatumia hizi dawa ambazo zinakuwa ni dawa za kemiko zinazoitajika katika maeneo mbalimbali ili kueza kukuza mimea Kwangu mimi napenda chakula cha asili sana dhaidi na ndiyo mana kwa upande wangu naweza kusema ya kwamba na lpendelea kama vile mihogo, viazi na vile vile mandizi Lakini hizo ambazo hazikuweza kupitia katika hizo dawa ambazo wanatumia ili kuweza kukuza mimea.

Mimi nafanya mazoezi ya mwili ni marambili kwa siku pale ambapo ninapo kuwa na muda ama sina kazi nyingi sana ambazo zinanihitaji ndio naweza kuamua niweze kufanya mazoezi asubuhi nachukua dakika chache asubuhi na hata vile vile dakika chache jioni.

Mimi naweza kusema ya kwamba mtu ambaye aliweza kunifundisha jambo muhimu sana ni mzazi wangu naweza kusema kwa baba yangu aliweza kunifundisha namna gani ya kuweza kujua kuishi na watu na namna gani ya kuweza kuwa mtu mwema na kuwasaidia hata vile vile wengine marafiki zako hata ndugu zako.

Mimi pale ambapo ninapo anza kazi. Mimi najitahidi kwanza kuanza katika maombi. Ninapomaliza maombi ndiyo najua namna gani naweza kuanza kazi zangu ikiwa ni asubuhi mapema. Ili nitakapo maliza niweze kumaliza kwa usalama kila kazi yote ambayo niliweza kufanya na vile vile niwezi kuikamilisha vizuri kama vile inavyohitajika.

Ndiyo, mimi napenda sana dhahidi kufanya kazi za nyumbani pale ambapo nina muda sikuenda kazini Napendelea sana kufanya kazi za nyumbani Kwa sababu zina nisaidia sana kujua namna gani Naweza kufikiria katika mambo mbalimbali nikiwa nikisimama ama nimeikala nikifanya kazi zile za nyumbani.

Naweza kusema ya kwamba taka zangu mimi sizigawanyi nazikusanya mahali kwa pamoja ili kujua namna gani naweza kuzipeleka nafasi ambapo tunaweka hizo taka ili watu ambao wanahusika na mambo ya kuzichukua kuenda kuzipeleka katika mambo ya mageuzo mbalimbali wakuje wakazichukue wakute zimekusanywa nafasi moja na vilevile zimeweza kupangwa kwa bidii. Ndio hiyo naweza kuzungumzia kuhusu hii mambo ya kukusanya taka. Si kwamba naweza kusema ya kwamba zimekua zikigawanyika.

Mimi na marafikizangu wakaribu lakini kumepita mda mrefu sana bado sijaongea nao kwa sababu nimesha kuwa ni kisafiri katika maeneo mbalimbali ambayo hai ni ruhusu kueza kuonana nao ana kwa ana Lakini nime kuwa nikiwasiliana nao katika mtandao.

Mimi kwa kweli napendaa kununua kwa mfano maziwa, napenda kununuwa juisi, pale ambapo nimetoka kazini na nahitaji kumpelekea mtoto wangu kitu napenda kununua kama vilevile hata mkate ili niweze kumpelekea halafu akafurahi.

Ndiyo, napenda sana zaidi kupanda milima na nimeweza kuhishi ndani ya inchi ambayo ina milima mingi sana kwa mfano na weza kusema inchi kama ya Rwanda ina milima mingi sana na nilikuwa nikizoea sana dahidi kuona namna gani na weza kutembea nikifanya mazowezi ya kupanda milima.

Mimi kwa kweli ningeweza kusema ya kwamba, kuna mitandao hiyo ambayo kwangu mimi napendelea sana kutizama video kwa mfano kama mitandao wa YouTube Mimi na upenda sana kwa kutizama video ambazo zina mafundisho mbali mbali ya kueza kukufunza kuhusu mambo mengi ambayo yanahusu kiteknolojia ama yanahusu sanaa natumia video za YouTube. Lakini vile vile kuna video za TikTok ambazo vile vile nataka kuangalia pale ambapo naona kuna comedy nyingi sana na vichekesho vingi sana natumia kama TikTok ama Facebook kwa hiyo na weza kusema vile vile na Instagram natumia vile vile kama video ambazo zinahusu mambo ya michoro na mambo mengine Kathalika.

Kwa kweli hilo ni swali nzuri sana habari kwangu mimi nazipata mtandaoni hata vile vile kwa kutumia runinga, kwa kutumia tv ili kuweza kujua ni habari gani zimeweza kutolewa na waandishi wa habari mbali mbali na vile vile naweza hata vile vile kupata habari kwa njia za magroup za WhatsApp vile vile.

Ndiyo mimi ninaweza kusema ya kwamba napenda mvua kwa sababu mvua inasaidia sana kwa watu zaidi sana wanaofanya milimo mbalimbali waweze kufanya milimo yao kwa urahisi na mimea yao iweze kua ikikuwa kwa urahisi sana zaidi. Mvua inasaidia sana lakini sipendi hiyo mvua ambayo ikija inaharibu mimea ama kuaribu nyumba za watu.

Mimi nimewahi kujaribu chakula nyingi za kigeni kama vile vile spaghetti za warusi na vile vile nimeshawahi kujaribu samaki mbali mbali ambazo zinatoka katika mto huo ambao wanaita mtu mweusi ambao ni wa uko hurusi. Nimejaribu kabisa chakula mbalimbali na hata vile vile matunda hayo ambayo yanatoka huko uchina nayo nimeshakuwahi kujaribu.

Kwa kweli naweza kusema kwa upande wangu mimi ni napendelea sana zaidi chakula ambacho kinaweza kunisaidia kujenga mwili kama vile viazi na vile vile tuseme hata mandizi, matoke ni moja amba yo napenda ya chakula na vile vile napendelea hata samaki na maramwisho niliweza kula samaki na wali ilikuwa ni wiki ambayo iliweza kupita na vile vile naweza kusema ya kwamba chakula ni chakula ambacho ni kinakufanya uwe na lishebora katika maisha yako. Ndiyo chakula ambacho kinahitajika hicho chakula ambacho kinaweza kujenga mwili wako na kukufanya uwe na muda wote ndani ya afya njema.

Wakati wa wasiwasi kwangu mimi kibinafsi na jitahidi kujua namna gani naweza kupata suluhisho na kama ni wasiwasi ambayo inahusu mambo ya mizozo ya usalama na jitahidi kuangalia namna gani naweza kuwasiliana na viongozi ambao wanajihusisha na usalama ili waweze kunisaidia.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi natumia teknolojia ya sauti na thaidi sana pale ambapo nina miradi mbalimbali ama ninafanya kazi mbalimbali ambazo zinahitaji teknolojia ya sauti najitahidi sana kujua namna gani naweza kutumia teknolojia hiyo ili iweze kunisaidia kupata manufaa mbalimbali ambayo nahitaji.

Mimi kwa kweli naweza kusema ya kwamba nimewahi kufanya matendo mengi mema kwa kuwasaidia marafiki zangu pale ambapo wanakuwa ndani ya shida na vilevile kuwasaidia ndugu zangu pale ambapo wanahitaji msaada kutoka kwangu.

Mimi kwangu najitahidi kufanya mambo ambayo ni ya muhimu sana ili nijue namna gani naweza kufanya mabadiliko kazini na vile vile najitahidi kupanga vitu ambavyo vinaweza kuwa vya manufaa kwa kampuni ama kwa wafanya kazi wenzangu ambao tunafanya nao kazi kazini Amin.

Mafunzo ambayo mimi ningependa kupata kazini ni hayo mafunzo ambayo yananisaidia kufanya kazi zangu vizuri kwa urahisi na vile vile mafunzo ambayo yanaweza kufanya niweze kuwa na huo ujuzi wa kuweza kuwasaidia wengine ambao wanahitaji kusaidika na mimi zaidi sana wafanyakazi wenzangu.

Mimi nafuata timu nyingi sana za mchezo na huko England kwanza nafuatilia kama Tottenham na vile vile Manchester na vile vile nafuatilia Arsenal. Kuna timu nyingi za mchezo ambazo mimi na zipendelea kama vile huko ufaransa napenda timu kama vile Paris Saint Germain na Monaco ni timu ambazo kwangu mimi naona zinafanya vizuri na huko Afrika naona timu kama Madhembe ni timu ambayo inafanya vizuri Hata iyo vita Klebe ya huko Kongo ni timu ambazo nazipenda kwa upande wangu.

Kwa kweli mimi naweza kusema ya kwamba hiyo ni swali ambalo linaweza kuwa na changamoto kidogo kwa sababu kumfuga mnyama inahitaji sana kuwa makini na vile vile kumpatia wakati wako. Sasa siku hizi nafanya kazi mbali mbali ambazo kwa upande wangu mimi haziniruhusu sana kuweza kumfuga mnyama lakini ningelipendelea kujua zaidi sana tabia za mnyama ambaye mtu kibinafsi anaweza kumfuga nyumbani kwake.

Kwa kweli mimi kwa upande wangu nafanya mambo mengi sana ili kueza kujitunza. Kwa mfano naangalia namna ngani naweza kula vyakula ambavyo vina vitamin ambavyo ni vyakula vizuri sana ili kueza kuwa ndani ya afya njema. Na vile vile naangalia namna ngani na chukua vinyuaji ambavyo ni vinyuaji ambavyo havisumbui mwili wangu na hata hivyo hivyo naangalia namna ngani ya kufanya mazoezi ambayo inanisaidia sana zaidi katika mambo ya kujitunza na vile vile hata kutunza familia yangu.

Kwangu mimi naweza kusema hayo yote siyapendi kwa sababu nakuwa sina mda ambao naweza kusema huu ni muda ambao naweza kuchukua ili niweze kumfuga mbwa ama niweze kumfuga paka. Ndiyo mana naweza kusema ya kwamba yote mbili kwa upande wangu siyapendi.

Kuhusu mambo ya data, mimi naweza kusema ya kwamba mara nyingi sana natumia wifi kwa sababu inanisaidia kufanya kazi zangu kwa urahisi na vilevile kazi ambazo zinahitaji kuwa na mambo mengi sana ya kuweza kusasisha ndio maana natumia wifi. Lakini vilevile natumia data ya simu pale ambapo kuna mambo ambayo napaswa kufanya na vilevile inahitaji tu simu peke yake.

Acha niseme ya kwamba wiki yangu ya kazi naipanga kwa bidii sana na makini kwa sababu naanza kwanza katika mpango ambao najua ni kazi za dharura ambazo ninapaswa kuanzilia kufanya vile vile naangalia namna gani naweza kuzimaliza kwa wakati ili hizo kazi ambazo sizadharura ziweze kukuja baadae.

Hilo ni swali nzuri sana na kwa kweli chakula kisicho na mafuta ni chakula kizuri sana ambacho kinasaidia sana kujenga mwili wa binadamu. Lakini kuna hivyo chakula ambavyo vinahitaji tu kuwa na mafuta Lakini chakula ambacho kupande wangu mimi napendelea sana dahidi ni chakula ambacho kina mafuta Lakini siyo mafuta mengi zaidi ambayo yanaweza kuwa na madhara baadae.

Ndio nimewahi kufanya kazi nyingi sana za kujitolea na zaidi sana pale ambapo nilikua ni mtafsiri, nilikua nikifanya kazi nyingi sana za kujitolea katika mashirika za duniani nyingi sana, na nimeweza kujitolea kwa maandishi mengi sana ambayo imeweza kuwasaidia watu wengi zaidi sana watu ambao wanaoishi katika nchi za mizozo.

Mimi ujuzi ambao ni ngependa kujifunza sana ni ujuzi wa kiteknolojia ya ndege namna ngani mtu anaweza kuendesha ndege lakini vile vile ujuzi wa kiteknolojia ya kompyuta ili niweze kujua namna gani na weza kujiundia mimi mwenyewe program mbalimbali na ziweze kuwa na manufaa kwangu na kwa familia yangu hata vile vile kwa jamii yote nzima na taifa.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba nawafahamu majirani wangu wengi sana na wengi kabisa tunakuwa tukizungumza katika mambo mbalimbali ya maisha ama tukizungumza kuhusu mchezo na vile vile mada mbalimbali ambayo inahusu hata kiuchumi na siasa na kuna majirani au ambao nawachukulia kama vile ndugu hata vile vile marafiki.

Mimi naweza kusema ya kwamba napenda michezo ya mpira zaidi sana lakini vile vile najifunza kuhusu michezo ya kikapu Kwa sababu nimeona watu wengi maarufu ambao wameweza kufanikiwa katika michezo hiyo ya kikapu Ndio maana kwangu mimi naona hilo ni chaguo la pili kama ningeweza kupenda kufanya michezo mbalimbali ningechagua vile vile mchezo wa kikapu.

Kuna rangi nyingi sana ambazo kwa upande wangu mimi nazipenda sana kama vile rangi ya blue, rangi ya kijani na vilevile rangi nyeupe ni rangi ambazo kwangu naona ya kwamba ni rangi nzuri sana na napendezwa na hizo rangi vile vile.

Kifaa changu naweza kusema ya kwamba na kichaji ni maramoja tu kwa siku na hata vile vile tuseme kwa mfano hiyo kompyuta yangu ambayo natumia na weza kuchaji mara mbili kwa siku Lakini ikiwa ni simu naitumia tu kwa kuchaji mara moja kwa siku Kwa sababu kompyuta ni kifa ambacho natumia mara nyingi sana na ndio mana na kichaji mara kwa mara.

Nimewai kuenda maonyesho ya sanaa katika mahali mbalimbali Kuna zile mikutano ambazo inchi mbalimbali zinafanya Ili kueza kufanya maonyesho ya sanaa katika inchi kama vile Kenya, Uganda na vile vile Tanzania Kuna hizo mipango ambazo zinafanyika zaidi sana kwa vijana na kwangu mimi najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kuenda kwenye maonyesho kama hayo ili niweze kuwa na ujuzi mbali mbali na hata vile vile kuatambua watu wengi ambao wana vipaji ambavyo inchi na taifa za Afrika zinahitaji.

Kina chonipa motisha kazini naweza kusema ya kwamba ni vile nimeweza kufanya kazi vizuri na wafanya kazi wangu wakafurahi ama vile vile wakurungenzi wenzangu wakaweza kufurahia mambo ambayo nimeweza kufanya na waka nisapoti katika kupata promotion ambayo nahitaji na hata vile vile motisha ingine ambayo na furahia zaidi pale ambapo nimekuwa kazini ni pale ambapo ni mepewa mshahara wa ziada kwa kazi ambazo zilikuwa ngumu sana na nimeweza kufanikiwa kuzifanya.

Kwa kushirikiana na timu yangu, mimi na jitahidi sana kujua namna gani tunaweza kupanga mawasiliano hata marambili kwa wiki ili tuweze kushirikiana na tujue ni namna gani tunaweza kufanya mipango mbalimbali za kueza kuturaisisha kufanya kazi vizuri.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa vizuri ni pale ambapo umeweza kujitahidi kufanya kazi kwa bidii na kufanya mipango ambayo inakuzaidia kurahisisha kazi zako ziende kwa usawa.

Ningependa kusema ya kwamba, mimi napenda mambo yote mawili, napenda kusoma, na vile vile, napenda kuandika. Nilipokuwa katika shule la kisekondari, nilikuwa nikiandika sana dhaidi, na kusoma vile vile, na hata nilipokwenda chuo, nilisoma mambo mengi na vitabu vingi sana kabisa.

Ndiyo maranyingi napendelea sana kufuata matukio ya kimataifa na vile vile napenda sana kujua ni nini ambacho kinaendeka katika taifa mbalimbali za huku kwetu Afrika na hata vile vile marekani na zingine nchi.

Kuhusu wasilisho ni nzuri sana kabisa pale ambapo unapokuwa ukitarajia katika kufanya miradi mbalimbali ambayo inaweza kukusaidia ili uweze kuendesha biashara yako vizuri ama uweze kuendesha kazi zako vizuri sana. Ni vyema sana kabisa kufanya wasilisho ambalo linaonesha ni nini ambalo unalifanya na ni vipi linaweza kuwasaidia wengine.

Mimi naweza kusema ya kwamba kuna filamu ambazo nazipenda sana zaidi kama vile comedy za ubongo na vile vile action kama vile filamu za skendo ambazo zimeweza kufanyika huko marekani na hiyo ambayo tunaita Black Panther. Ni filamu ambazo kwa upande wangu mimi Wakati ambapo niliziona Nilifurahia sana action ambazo zilikua katika filamu hizo Naweza kusema ya kwamba Napenda filamu za ki Afrika na vile vile napenda filamu za wa Marekani.

Mziki ambao ninao sikiliza mara nyingi ni mziki ambao umetoka huko Kongo ambao unaitwa rumba ni mziki ambao mwanamziki anayeitwa kofi olomide ameweza kufanya na huo mziki unaitwa ikia ni mziki mzuri sana wa rumba ambao unaufurahia sana zaidi Lakini napenda vile vile miziki ya kibongo kama vile ya kina diamond, ya alikiba na vile vile wengine wasanii ambao wameweza kufanya vizuri katika miziki ya kibongo akina revani na wengineo ambao wameweza kujitahidi kufanya mziki ambayo inatoa ushauri kwa vijana ndani ya Afrika.

Bado kwa upande wangu mimi naweza kusema ya kwamba sijawai kufuga mnyama kwa sababu muda ambao ni nao wakufanya kazi zangu hauniruhusu sana kuweza kuwashughulikia wanyama lakini ningependa pia kuweza kufuga mnyama pale ambapo naweza kuwa nimepata muda.

Faraga yangu ya mtandao nailinda kabisa kwa kuweza kujua namna gani naweza kueka ndani ya barua pepe ambayo inaitwa Gmail ama ingine system ambayo inaweza kuniruhusu kuilinda faraga yangu vizuri Lakini vile vile kama vile mfanyakazi anaye jishimamia mwenyewe Kuna vile tunakuwa na mahusiano na makubaliano vile vile na kampuni mbali mbali ili tunapowafanyia kazi waweze kulinda faraga zetu vizuri bila matatizo yoyote.

Mimi napenda kutumia muda na familia yangu pale ambapo tumekua tukikaa katika wikendi tukizungumza Tukijua ni mambo gani ambayo tunaweza kuyafanya ili tuweze kufanya familia yetu iweze kusonga mbele kiuchumi na vile vile kujua ni matatizo gani wanamemba wa familia wanaweza kuwa nayo tukafanya kikao ili tuweze kupata suluisho kuhusu hayo matatizo.

Kwa kweli, nimejifunza hekima hapo awali ndani ya maisha yangu, nilipokuwa nikipitia kipindi kigumu, nilijua ya kwamba, nivyema sana kukaa kimya katika maisha na kumwomba mungu pale ambapo unapopitia shida mbalimbali ambazo wewe mwenyewe unajua kwamba suluhisho huwezi kupata na mtu mwenyewe anaye anaweza kukusaidia ni mungu pekee.

Acha niseme ya kwamba hali ya hewa kwa leo ni kama vile sio nzuri kwa sababu ukiangalia kuanzia asubui ni kama vile baridi iliweza kuwa ni nyingi sana na vile vile ni kama vile mvua inatarajia kunyesha na ndipo naangalia vile vile hakuna hata juwa na kwangu mimi naona hali ni kama siyo hali nzuri ya hewa.

Asante sana kuhusu swali hilo kwa kweli nimeweza kuwa kumbuka walimu wengi na zaidi sana nikiwa katika shule ya sekundari nilikua na walimu ambaye nilikua nikimpenda sana mwalimu ambaye alikuwa kifundisha saikolojia na vile vile alikuwa aki kifundisha masomo ya kijamii ni mwalimu ambaye alikuwa aki kifundisha vizuri sana kabisa na nilimpenda Kwa sababu alikuwa na mambo mengi na mashauri mengi ambayo Yaliweza kuwasaidia wanafunzi wengi katika hizo siku za zamani.

Asante sana pale ambapo ninapopata likizo najitahidi sana kuchukua muda na kuangalia kutembelea maeneo mbalimbali kama vile miji, kwenda, milimani na hata vile vile shambani nafurahia sana kabisa.

Mimi naweza kusema ya kwamba yote mbili napenda, napenda kahawa pale ambapo ni napofanya kazi ambazo ni kazi ngumu sana na zina nibidi kuweza kutumika kwa mda mrefu natumia kahawa Lakini vile vile natumia vile vile chai ikiwa ni asubui pale ambapo na hitaji kuchukua breakfast na weza vile vile kukunywa chai.

Kuhusu mtaa wangu kwa kweli naweza kusema ya kwamba, kuna mambo mengi ambayo ya nanifurahisha katika mtaa wangu kama vile kiwanja kiamchezo na vile vile barabara ambazo zinapatikana katika mtaa wangu na vile vile shule ambazo zimekua zikijengwa wa vizuri ndani ya mtaa wangu na furahia hivyo hivyo.

Jinsi ninavyo sherekea siku yangu ya kuzaliwa nawaalika marafiki zangu, ndugu zangu na hata vile vile wafanya kazi wenzangu na nanunua vile vile keki ambayo tunaweza vile vile kusaidiana kwa kula pamoja na vile vile tunaweza kushiriki kwa pamoja katika mambo mengi kama vile vinywaji na chakula na vile vile kusimulia mambo mengi ambayo tunahitaji kuwa tukiongea kwa pamoja.

Ninaweka neno siri salama pale ambapo ninapo tumia kompyuta ama vile vile ninapo tumia simu yangu na jitahidi sana kujua ni namna gani ninapoweka neno siri salama ambayo inaweza kuwa ni imeunganishwa na namba ama imeweza kuunganishwa na namba na vile vile na maneno ili iwezi kuwa neno siri salama kwenye msimo ambao unahitaji kuwekwa kama vile inaweza kuwa tuseme kwa mfano umeweza kufungua akounti yako ya gmail na unaitaji vile vile kuweka neno siri salama ambayo mtu mwingine isipokua wewe hawezi kufungua akasogelea na kuangalia mambo yako ama data zako.

Kwa kweli naweza kusema ya kwamba ushauri ambao ningeipenda kumpatia mtu ambaye anayeanza kazi ni kuchukulia kazi yake kwa umakini na kufanya vile vile kazi kwa bidii ili pale ambapo ataweza kufanikiwa katika maisha yake nae anaweza kuwa na uwezo wa kuweza kufungua kampuni yake kibinafsi na kuajiri hata vile vile watu wengine.

Njia ninayo tumia ili niweze kupumzika vizuri ni pale ambapo na hitaji mazoezi ya yoga ama kufanya meditation. Ndiyo nje ambazo naona kwangu mimi ni raisi sana Lakini vile vile najitahidi kuangalia namnagani naweza kuchukua hata kakinwaji ambako kanaweza kunisaidia kwa kutulia vizuri sana kabisa.

Ndiyo, napenda kwenda pwani na zaidi sana napendelea kutembelea miji mbali mbali ambayo ina pwani na vile vile inchi kwa mfano kama vile Tanzania na vile vile inchi kama vile Zambia ni inchi ambazo kwa kweli nilipokuwa kijana Nilikuwa nikipenda kutembelea pwani ndani ya inchi hizo.

Asante sana kuhusu swali hilo na weza kusema ya kwamba wakati mkuu wa mpira wa baseball ilikuwa ni hiyo wakati ambapo Paris iliweza kufanya Olympic na nilifurahia sana wa chezaji wengi ambao walitoka katika mataifa mbalimbali ilikuja kucheza mchezo ya Olympic na ilikuwemo pamoja na hiyo ambayo tunaita mchezo wa baseball.

Chumba ninachokipenda kwangu naweza kusema kwanza ni chumba ambacho nafanyia kazi na shuguli zangu za kazi za mutandaoni na vile vile kazi ambazo ni nazofanya ambazo zinaniomba kuwanafasi ambapo ni kimya sana zaidi hakuna mambo mengi na vile vile napendelea chumba changu ambacho kinanisaidia kwa kufanya maombi kuwa na usiano na mungu wangu nacho ni chumba ambacho kwa mungu mimi nakipenda.

Wakati wa baridi kali kama sina mambo mengi ya kikazi nakaa tu nyumbani ama nafanyinzia kazi zangu nyumbani tu Lakini pale ambapo itanibidi niweze kutoka na kuenda nje najitahidi kuweza kuvaa mavazi ambayo inaleta joto ili nisiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali ambayo inatokana na baridi. Na hiyo ni pendekezo vilevile ambayo nimezoea kupendekeza kwa marafiki zangu na vilevile ndugu zangu hata na jamii mbali mbali.

Mimi nimezaliwa ndani ya mji ambao wanaita goma na ni mji mzuri sana ndipo ambapo nilikomalia na nimeweza kupitisha mda mrefu mzuri sana wa utotoni hapo ni mji ambao nilikuwa nikiupenda sana, nimesoma na marafiki zangu hapo nimeenda shule vile vile nimefanya mambo mengi sana ni muji ambao ulikuwa mji ambao ulitusaidia sisi vijana kuweza kuwa na maono ya kusonga mbele na natarajia vile vile katika miaka ya mbele Itakayokuja niangalie namna gani kwa upande wangu Naweza kuanzisha miradi mikubwa sana ndani ya mji huo Zaidi sana miradi ambayo inahusika na majengo ya manyumba hata vile vile barabara Ndiyo ambayo na kwangu mimi naona ni ya muhimu sana zaidi.

Mimi nina michezo mingi sana ambayo ni nayo ipenda na kuna hiyo michezo ambayo tunaita ya Bozball na ipenda sana na vilevile michezo ya vikapu michezo ya mipira ya miguu na ipenda vilevile kwa upande wangu.

Sikukuu naisherehekea kwa kuweza kuwaalika marafiki, ndugu zangu na vile vile familia ili tuweze kujua namna gani, tunaweza kusherehekea kwa pamoja na tuweze kuchukua kama vile vinywaji na chakula. Tuweze kuwa kwa pamoja na tuweze kuwa na mazungumzo ambayo ni sahihi na ambayo yanaweza kutusaidia katika siku za mbele.

Naweza kusema ya kwamba, mimi napenda kujifunza mambo mengi mapya ambayo na jua ya kwamba katika siku ambazo zitakazokuja hayo mambo yanaweza kunisaidia zaidi sana kama inahusika katika mambo ya miradi mbalimbali ama inahusika katika mipango mbalimbali ya kiteknolojia Kwa upandi wangu mimi kabisa napenda sana kujifunza hayo mambo ili niweze kufanikiwa.

Naweza kusema ya kwamba, nafanya mambo mengi sana, ambayo ya na nisaidia kuongeza uzalishaji wangu, kwa mfano mbinu ambazo ni mbinu nzuri sana, zinaweza kunisaidia kufanya mambo yangu iwe mazuri sana kwa kweli.

Naweza kusema ya kwamba kwa upande wangu mimi napendelea sana kunyoa kwa sababu inaonesha kwa mtu binafsi ya kwamba una usafi mwingi na unapendelea sana usafi wakati ambapo unaweza kunyoa ikiwa ni ndevu ama ni nywele vile vile.

Naweza kusema ya kwamba mimi naoga marambili kwa siku lakini kama nina muda mwingi sana inaweza kuwa hata mara tatu ni vile tu kazi ambazo tunazofanya ziko kazi ambazo tunaweza kusema ya kwamba zinatuchosha ama ni kazi zinakufanya uweze kutumika kimwili zaidi sana na ndiyo maana kwa pandi wangu naweza kusema kuoga ineeza kuwa ni asubui alafu na hapo nimetoka kazini jioni naweza vile vile tena kuoga.

Acha niseme ya kwamba kwa upande wangu mimi na penda kufanya hesabu sana na pale ambapo nilipokuwa chuo nilikuwa nikipenda kufanya hesabu katika masomo mbali mbali na ilikuwa ikinisaidia sana na vile vile hizi hesabu ambazo zina usika na mambo ya kiteknolojia Zaidi sana zina nisaidia mimi kwa upande wangu na ndiyo maana na weza kusema ya kwamba na sherekea katika mambo mengi ama mambo ambayo ya nahusika na hesabu ili kweza kujua ni namna gani naweza kuimarisha ujuzi wangu katika mambo ya hesabu.